Ndiyo, napenda mvua. Mvua huleta baridi na hewa safi. Jambo linalofanya mazingira yawe mazuri. Pia husaidia mimea kukuwa na kuwapa wakulima mavuno mazuri. Wakati wa mvua, vyanzo vya maji hujaa. Hivyo watu na wanyama hupata maji ya kutosha. Ingawa wakati mwingine mvua husababisha usumbufu. Faida zake ni nyingi kuliko hasara.

Napenda rangi ya kahawia kwa ukuta wa chumba. Rangi hii hufanya chumba kionekane cha kupendeza na chenye utulivu. Kahawia huleta hisia ya joto na faraja, hasa wakati wa kupumzika. Pia ni rangi rahisi kuendana na samani za aina mbalimbali. Kwa maoni yangu, rangi ya kahawia hufanya chumba kionekane cha kisasa na cha kuvutia.

Napenda chai kuliko kahawa. Chai hunipa nguvu na kunifanya nijisikie vizuri asubuhi na wakati wa mapumziko. Ninapenda harufu na ladha yake laini, hasa nikiongeza maziwa kidogo au tangawizi. Chai pia hunisaidia kupumzika na kufikiria vizuri. Tofauti na kahawa, chai hunifanya nijisikie wasiwasi au kukosa usingizi. Zaidi ya hayo, chai ni laini nani kinyuaji kinachopatikana kwa urahisi na kupendwa na watu wengi nyumbani na kazini. Kwangu, chai ni kinyuaji bora kwa afya na furaha ya kila siku.

Siku ya mvua, mara nyingi napenda kukaa nyumbani na kufanya shughuli za ndani kama kusomo vitabu, kuangalia filamu au kusikiliza mziki. Wakati wa mvua kubwa, najipanga mapema ili kuepuka kutoka nje na kuhakikisha kazi muhimu zimekamilika. Napenda mvua kwa sababu huleta utulivu na hewa safi. Nakumbuka siku moja ya mvua niliofurahia nilipokuwa na familia, tukizungumza na kucheka bila haraka. Mvua inaweza kubadilisha mpango wangu kwa kunifanya nihairishe safari au kazi za nje. Naposikia sauti ya mvua ikinyesha uhisi amani, faraja na wakati mwingine hunifanya nitafakari kwa utulivu.

Ninawiyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri. Huwa naweka ratiba ya kazi na muda wa kupumzika ili kuepuka kuchoka sana. Pia huhakikisha sipitishi muda mwingi kazini hadi kusahau familia na marafiki. Wakati wa mapumziko, hufanya shughuli ninazopenda kama kusoma au kusikiliza muziki. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kubaki na afia njema.

Ndiyo, nimawai kufikiria kuanzia bihashara yangu mwenyewe. Wazo la kuwa na bihashara hunivutia kwa sabubu hunipa uhuru wa kufanya mamuzi na kupanga muda wangu. Bihashara inayonipa nafasi ya kutumie ujuzi wangu kuwahudumia watu na kutatua matatiza yao. Pia inaweza kunisadia kujitegemea kifedha na kuongeza kipato. Ingawa kuanzisha bihashara kuna machanga moto na ukosefu wa mtaji na ushindani. Ninaamini kwa mipango mizuri na bidii inawezekana kufanikiwa Ningependa kuanza na bihashara ndogo ili kujifunza hatua kwa hatua na kupata uzoefu wa kutosha.

Ninashirikiana na timu kwa kuwasiliana vizuri na kuheshimu mawazo ya wengine. Huwa ninasikiliza mwenzangu kwa makini na kutoa maoni yangu kwa heshima. Pia hufanya kazi kwa kushirikiana ili kufikia malengo ya pamoja. Nikipewa jukumu, nanitekeleza kwa bidii na kwa wakati ushirikiano hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine na kuboresha matokeo ya kazi ya timu.

Timu bora ya mpira wakiragbi ya wakimarekani kwa maoni yangu ni Kansas City Chiefs. Hii ni timu ninayoipenda kwa sababu imeonyesha kiwango cha juu cha uchezaji na nidhamu kwa miaka ya hivi karibuni. Ninapenda timu hii kwa sababu ya mshikamano wao, mbinu mzuri ya kocha na uwezo wao wakushindana hata katika hali ngumu Nakumbuka vizuri mchezo wao mkubwa ww Super Bowl ambapo walicheza kwa bidii na kuonyesha ushindi wakuvutia Mchezaji naye mpenda zaidi ni Patrick Mohammes kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa, kasi ya kufikiri na uongozi mzuri uwanjani Wakati timu yangu inapocheza huhisi, furaha, msisimko na wakati mwingine wasiwasi Lakini kila mara huwa na matumaini ya furaha ya kushangilia.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nimewahi kushiriki katika shuguli za kusaidia jamii kama kusafisha mazingira na kusaidia watu wanaohitaji msaada. Kazi ya kujitolea hunifanya nijisikie furaha kwa sababu ninachangia kuboresha maisha wengine. Pia hunisaidia kujifunza umuhimu wa kushirikiana, kuwajibika na kuwa na huruma. Kupitia kazi ya kujitolea, nimepata uzoefu mzuri wa kujenga mahusiano mazuri na watu mbalimbali katika jami.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu. Napenda kusoma kwa sababu hufungua akili yangu kwa maarifa mapya na kunisaidia kuelewa dunia vizuri zaidi. Pia kusoma hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo mabaya baada ya siku yenye shughuli nyingi. Napenda vitabu vya hadithi, elimu na mafunzo ya maisha kwa sababu huchangia ukuwaji wangu wa akili na kihisia. Zaidi ya hayo, kusoma ni burudani isiyo na mwisho. Kwani kila kitabu ni uzoefu mpya wa changamoto ya kufikiri. Kusoma pia hunisaidia kuongea na maneno mazuri na kueleza mawazo yangu kwa ufasaha.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi na pumzika na kufanya shughuli ndogo ndogo zinazo nifurahisha. Mara nyingi husoma vitabu na kusikiliza muziki ili kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine na cheza michezo midogo au kuzungumza na marafiki ili kubadilisha mawazo. Pia napenda kutumia muda huu kula chakula cha mchana na kunywa kinywaji chabaridi. Mapumziko ya mchana hu nisaidia kupata nguvu na kuendelea na kazi ya za mchana kwa umakini na nguvu ni wakati wakupumzika, kufurahia kidogo na kupanga siku ili iendelea vizuri hadi mwisho wa siku.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kusafisha choo. Hii ni kwa sababu ni kazi chafu na inahitaji muda mwingi na bidii kubwa. Ingawa ni muhimu kudumisha usafi wa nyumba. Mara nyingi huhisi haifurahishi kama kazi nyingine ndogo ndogo kama kupanga vyombo na kuosha vyombo. Hata hivyo, najua lazima niifanye ili nyumba iwe safi na salama kwa familia. Mara nyingine, huhisi kuchoka sana baada ya kusafisha choo. Lakini mwisho wa siku furaha ya kuwona nyumba safi hunifanya nisahau uchovu.

Ninatumia mda wa karibu masaa mawili hadi matatu mtandaoni kila siku. Natumia mtandao kusoma habari, kuangalia mitandao ya kijami, na kuzungumza na familia na marafiki. Pia natumia mtandao kwa kazi au masomo kama kutafuta taarifa. Ingawa kutumia mtandao ni muhimu, inahakikisha siutumi sana. Hii inasaidia nimalize kazi nyingine na kushugulikia familia. Kwa hivyo, najaribu kupanga muda wangu vizuri ili mtandao usilete msongo au kupoteza mda bila tija.

Mimi hufanya mazoezi asubui. Asubui ni wakati mzuri kwa sababu mwili uko fresh na una nguvu za kufanya mazoezi vizuri. Pia mazoezi asubui husaidia kuamka vizuri, kunipa nguvu kwa siku nzima na kuboresha afya yangu. Baada ya mazoezi, huhisi raha na nguvu ya kufanya kazi au masomo bila kuchoka haraka. Wakati mwingine, nikishafanya mazoezi asubui, pia hunisaidia kuwa na mawazo safi na mtazamo mzuri kwa siku yote.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kidogo. Ujana ni kipindi kizuri kwa sababu huwa na furaha, raha na maisha ya kupumzika bila shinikizo kubwa. Wakati wa ujana, mtu upata nafasi ya kucheza, kujifunza mambo mapya na kuunda marafiki kwa urahisi. Pia ni muda, wa ndoto na matarajio, bila vizuizi vikubwa vya maisha ya watu wazima. Ingawa maisha ya sasa yana manufaa, kurudi ujana kungenipa fursa ya kufurahia tena maisha ya kawaida na furaha sisizo na mzigo mkubwa. Ujana ni wakati wa furaha na kumbukumbu mzuri.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa hesabu shuleni. Alinifundisha jinsi ya kushugulikia matatizo magumu kwa hatia moja baada ya nyingine. Na kunifundisha umuhimu wakua na subira na nidhamu. Kwa sababu ya mafundisho yake, nimejifunza situ hesabu. Bali pia jinsi ya kushugulikia changamoto katika maisha kwa utulivu na akili safi. Kila nikiwa na tatizo huwa nakumbuka mwalimu wangu na namna alivyo sema Kila tatizo lina suluhisho ikiwa utatumia akili zako vizuri Mafunzo haya ya menisaidia sana katika masomo na ya maisha yangu ya kila siku.

Kitu kinachonifanya ni furahi sana nikuwa na familia na marafiki pamoja, ninapokuwa na watu ninaowapenda, kucheka, kuzungumza, na kushirikiana nao, hunifanya nijisikie furaha kubwa. Pia hufanya mambo ni nayopenda kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kucheza michezo hunifanya nikue na furaha. Nilipokuwa na wakati mzuri wakucheza na marafiki au familia, huhisi raha isio na kifani. Kwa hivyo, kushirikiana na watu wakaribu na kufanya mambo ninayopenda ndicho kinacho nifanya ni furahi sana na kuishi maisha yenye furaha.

Ndio, ninatumia video kwenye mawasiliano mara kwa mara. Video hufanya mawasiliano kuwa rahisi na ya kufurahisha zaidi hasa wakati wa kuzungumza na familia, marafiki au wenzangu kazini. Kwa mfano, ninaweza kutumia video kufafanua jambo au kushiriki habari muhimu kwa urahisi kuliko maandishi pekee. Video pia hufanya mazungumzo kuwa ya kweli zaidi kwa kuona uso na hisia za mtu mwingine. Hii inasaidia kuelewana vizuri na kuondoa mkanganyiko na uweza kutokea kwenye mawasiliana ya maandishi. Kwa hivyo, video ni njia nzuri ya kuwasiliana kwa ufanisi na furaha.